Ninaposherehekea sikuku hufanya hivyo kwa njia inayonipa furaha kunikaribisha zaidi na watu ninaowapenda na kunikumbusha thamani ya utamaduni, shukrani na mshikamano wa kijamii. Sikuku kwangu si tu mapumziko kutoka kazini au ratiba kwa kawaida. Bali ni mda maarufu wa kusherehekea maisha na uhusiano na baraka tulizo nazo. Kwanza kabisa maandalizi ya sikukuu huanza mapema napenda kujitayarisha kiakili na ki mazingira kabla siku yenyewe kufika. Hii inaweza kuwa kusafisha nyumba kupanga ratiba ya siku au kununua mahitaji muimu kama chakula na zawadi dogo dogo. Maandalizi haya hunifanya nijisikie tayari na kunipa hamasa ya kuipokea sikukuu kwa moyo mkunjufu. Pia hunisaidia kuepuka haraka au msongamano wa dakika za mwisho. Wakati wa sikukuuy yenyewe, jambo la muhimu sana kwangu ni kuwa pamoja na familia. Kukutana na wazazi, ndugu au jamii hunipa furaha ya kipekee. Tunapokaa pamoja, tunazungumza, kucheka na kukumbushana mambo ya zamani. Mazungumzo haya huimarisha uhusiano na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mzizi wangu yangu. Ikiwa kuna mambo, kuna watu ambao hatuoni mara kwa mara, sikukuu huwa fursa nzuri ya kurejesha ukaribu. Chakula pia kina nafasi kubwa katika sherehe za sikukuu. Napenda kushiriki katika maandalizi ya chakula, iwe ni kupika mwenyewe au kusaidia wengine. Kupika pamoja hujenga mshikamano na kufanya sherehe iwe na ladha zaidi. Tunapokula pamoja chakula huwa zaidi ya kushiba. Huwa ni ishara ya umoja na upendo. Mara nyingi sikukuu huambatana na vyakula maalum vinavyoleta kumbukumbu na hisia za furaha. Mbali na familia napenda pia kutumia muda na marafiki wakati wa sikukuu. Tunaweza kubadilisha salamu au kutembeleana. Marafiki huleta upekee katika sherehe kwa sababu ushirikiano na furaha huwa njia huru na ya kuchekesha. Wakati mwingine tunapanga shughuli ndogo kama matembezi, michezo au kusikiliza mziki pamoja. Katika sikukuu zenye maana ya kiimani au kitamaduni napenda kushiriki ibada au shughuli za kiroho. Hii hunisaidia kutafakari, kushukuru na kukumbuka maana halisi ya sikukuu husika. Kupitia ibada, ninapata utulivu wa moyo na kujikumbusha maadili ya upendo. Msamaha na kusaidiana. Hii huifanya sikukuu iwe na maana zaidi kuliko burudani pekee pia sikukuu hunipa nafasi ya kukuwa na kushirikiana ninapopata nafasi. Ninapopata nafasi, napenda kuwasaidia wengine, iwe kutoa msaada mdogo, chakula, au ata mda wa kuwasikiliza. Hushiriki na wale wenye huitaji kunipa furaha ya ndani na kunikumbisha umuhimu wa utu na na huruma katika jamii ingawa sherehe ni muhimu, napenda pia kutumia sehemu ya sikukuu kwa kupumzika binafsi. Ninaweza kusoma, kusikiliza mziki au kukaa kimya nikitafakari mwaka ulio pita na kupanga yajayo. Muda huu wa utulivu hunisaidia kuanza kipindi kipya. Nikiwa na nguvu na mwelekeo mpya. Kwa ujumla nasherehekea, sikukuu kwa mchanganyiko wa furaha, vMaandalizi, mahusiano na tafakari. Siku kuu kwangu ni wakati wa kuunganisha familia na marafiki. Kushukuru kwa tulio nayo na kujikumbusha maadili yanayofanya maisha yawe na maana.